Ninafuatilia ninafuatilia maarifa kwenye mifereji mbali mbali kama Citizen kwa habari na vipindi vya mijadala KBC kwa vipindi vya elimu.

Kumbukumbu nzuri naye ninaikumbuka shuleni ni kumbukumbu ya michezo ya vikapu ambapo tulikuwa tunacheza na shule mingi na tulikuwa tunakutana kwenye kaunti tena michezo ile ilikuwa imeigizwa na wachezaji wapya wenye wanatoka kwenye county zingine.

Ndiyo nishajifunza kupiga gitaa wakati tulikuwa shule ya nilikuwa kidato cha tatu kwa sababu tulikua tunaenda mashindano za kimuziki ambapo. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anacheza gita na kuhitajika mtu mwingine mmoja. Ambaye alikuwa anatakikana.